Napendelea mfumo mwingi wa simu sana sana ya Samsung Samsung S24 Ultra ni simu mzuri sana na inapiga kamera mzuri na iPhone kumi na saba Pro Max ni simu ambavyo ni mzuri sana na zinasaidia sana na kama ya Tesla na ni kampuni kubwa kubwa.

Mboga ambazo na zipenda kuzila ni zileza kienyeji mboga kama eza skumas, pinaoche, cabbage, salad, hiza ni mboga tamu sana, zinavyo penda kulwa sana kama mkukenya, ni mboga ni tamu kama skumas, skumawiki ambazo zinakulwa na ugali na ni tamu.

Wakati wa baridi kali, unawasha jiko na kujifuni. Kukaribia joto ama uko na ile hot heater ya nyumba na kuiwasha na kukaribia ama kuvaa nguo nzito nzito ambazo zina pumba baridi kukuta kwenye mwili na kuzuia baridi mingi.

Kufanya kazi na timu ya mbali lazima muwe na chombo cha mawasiliano kama kutumia mtandao kama internet kuwasiliana kwenye Whatsapp, kwenye Facebook na Instagram ili kuweza kufikia ujumbe kwenye hiyo timu ingine ili teknolojia sahihi kuwasiliana na mtu.

Kwa saa hii natumia wifi ambayo imewekwa kwenye inajiita TP link wifi ambayo ni rahisi kuitumia na ni unlimited kuliko ile ya data sim ambayo ni data ya sim ya sim kadi unayoconnect unajinunulia kuliko ni ya wifi.